Asubuhi huwa nakunywa chai ya maziwa ili kanza siku nikiwa na nguvu bila hiyo nahisi bado nimelala mchana mara chache nakunywa kahawa hasa kama ninakazi nyingi au nahisi kuchoka. Jioni huwa siepuki chai nzito nikinywa basi chai ya tangawizi au bila sukari hili kupumzika.